Napendelea paalikimya kwa sababu paalikimya kuna amani ambayo inakuja nayo. Kwa hivyo mi upendelea paalikimya kushinda paalipakelele. Ndiyo, paalipakelele uwezi fikiria sana paalipakelele.

Na shugulikia muda wa mwisho kwa kuomba, kwa kutubu, kwa Kwa kufuata mfano ambao yesu alituambia tufuate. Na Ndiyo nakusoma neno. Bibliia ndo neno namaanisha ni Bibilia. Ndiyo hivyo ndo najiandaa.

Hulea nywele zangu wiki mbili kwa mwezi. Kwa mfano kama hii ambayo niko nayo, nimekaa nayo huu wiki mbili naelekea tatu. Kwa hivyo, nataka hata kuibomoa halafu niioshe. Ndiyo.